Teknolojia mpya imekua kama kiungo kinachochochea maisha yetu ya kisasa. Manufaa yake hayajihishimi tu kwenye vifaa tunavyovitumia bali mabadiliko yanayoletwa katika jamii, uchumi na afya yetu. Basi manufaa yao ni kama ya kwanza kuongeza kasi na ufanisi wa kazi. Hii ni manufaa makubwa zaidi katika sekta ya biashara na ofisini. Kwa kuwa jambo la kwanza inawezesha kukamilisha kazi kwa haraka kazi ambapo zamani ilichukua siku nzima Sasa inaweza kuchukua dakika chache tu kuitumia kompyuta la pili ni usahihi pia teknolojia mpya hupunguza makosa ya kibinadamu Basi pale kompyuta na mashine hazichoki, hazihesabu vipya na haziathiriwi na hisia za mwanadamu la pili ni kurahisisha mawasiliano dunia imekua kijiji kidogo kutokana na teknolojia yaani uunganisho wa papo kwa hapo Unaweza kuongea na mtu yeyote duniani kwa wakati halali kupitia simu janja na mitandao ya kijamii ingine ni udhibiti wa mawasiliano Unaweza pia kutuma maelfu ya ujumbe kwa mteja wako kwa pigo moja tu Kitu ambacho kingechukua mwezi mzima kutumia baru wa pepe za kawaida pale kitambo Jambo lingine ama jambo la tatu ama manufaa ya tatu ni mapenzi ya elimu na ujuzi teknolojia imevunja vikwazo vya elimu vipi mitandao mingi inakupa majibu yoyote ambayo unayauliza kwa sekunde chache na hili linafanya uamuzi, kwa urahisi, kukua ni taarifa ama kwakua na taarifa Jambo lingine ni kuboresha huduma za afya sekta ya afya imepiga hatua kubwa kutokana na teknolojia. Kwakua ina vifaa vikubwa sasa, ambazo matumizi ya mashini hizi, madatari huweza kuona ndani ya mwili na kutambua magonjwa mapema kabla hayajaleta madhara. Jambo la tano ni rahisi wa maisha ya kila siku, maisha yanakuwa rahisi na yenye starehe zaidi, kwa mali na uchumi benki na huduma za kifedha sasa ziko mikononi, na hii imeondoa usumbufu wa kubeba pesa taslimu na usafiri wa kuenda benki. Jambo lingine ni ununuzi mtandaoni. Unaweza kununua nguvu vyakula na samani mtandaoni na kufikishiwa nyumbani kwako bila kufanya safari. Lingine ni kuongeza fursa za kiuchumi. Mtu anaweza kukaa nyumbani, akaifanya kazi kwa kampuni inayoendeshwa marekani au uingereza na kulipwa kwa dollar. Ingine ni mitandao kama TikTok yamempa watu ama yamewapa watu fursa ama wafanya biashara wadogo kuuza bidhaa zao kwa wateja wengi bila kuwa na duka kubwa na jambo lingine ni kuhifadhi usalama wa data tufauti na zamani ambapo faili ziliharibika, sasa tunahifadhi taarifa muhimu kwenye wingu data inabaki salama na inaweza kupatikana popote pale ambapo ulipo.

Mahali nilipozaliwa pana itwa mji wa nairobi Mji huu ni mji ambao ni mji wa kuvutia sana. Ni mji ambao una vitu mingi sana ama ni mji ambao una maeneo mengi sana. Na eneo ambalo nililozaliwa ni eneo la lower kabete na pale ni mahali ambapo kumekua kwa ustadi mkuu sana na kuna viuo vikuu, kuna viuo vya watoto, kuna chuo cha upili pia, pia pale kuna viuo vikuu. Kwa hivyo ni mahali ambapo pamekuwa na ni mahali ambapo pana watu wengi sana. Mambo mengi ambayo naweza kumbuka yangu ya utotoni pale nyumbani ni kwamba tulikuwa na vifaa vingi ama tulikuwa na maeneo mengi ambayo yametengwa ya watoto kuweza kuenda kucheza pamoja. Na maeneo haya yaliweza kuwajumuisha watoto wengi sana kutoka maeneo tofauti tofauti ya pale mjini huo na kuweza kucheza pamoja kwa hivo ilikuwa inaleta utangamano na mambo hayo yaliweza pia kusaidia watoto kukua kwa pamoja na kwa upendo na kukua kama watu ambao wanajuana na ambao wanaheshimiana. Kitu ambacho kinachofanya mji huo uwe maalum ni uzuri wake, utulivu wake Yani hamna kelele mingi kutokana na magari ama viwanda. Kuna kelele tu za wanyama ambao ni kama ndege. Na hao ni wanyama ambao kelele zao ni kelele za kufurahisha. Kwa maana wao wanaimba nyimbo zinazosaidia masikio kusikia vyema Kwa hivo pale ambapo ninapopapenda kabisa ni pale kwenye bustani lililoko pale katikati ya mji huo ambalo basi hapo watu huweza kuenda pale kujivinjari na kujiangalilia mazingira wakati mtu anapotaka kuenda kutuliza nafsi yake. Na pale ninapotaka kurudi basi naweza rudi wakati wowote kwa maana nimekaribishwa pale wakati wowote ambao nataka kutembelea pale.

Jambo la kwanza ni lengo la uhai na kupata maana. Maisha bila dini basi yanaweza kuonekana kama safari pasipo ramani au mwisho maalumu. Kwa mana dini ni hutua jibu la swali kubwa niko hapa kwa nini? Kutia dini mtu anapata lengo la kuishi siotu kwa ajili ya kula na kulala, bali kumtumikia Mungu na kusaidia watu wengine. Lengo hili linampa mtu sababu ya asubuhi kuwanza kazi na matumaini wakati wa shida. Jambo la pili ni mfumo maadili na tabia njema. Dini ndio chanzo kinachojenga tabia njema za binadamu na ujuzi wa kusoma au utajiri usio na msingi wa dini unaweza kumfanya mtu awe hatari zaidi. Kwa kujiuza, dini inafundisha kutojihusisha na mambo mabaya kama uchawi, ulagai, ufisadi na au unyama na mtu wa dini basi anajiuzuia kwa sababu anajua kuna Mungu anaye mwangalia. Pia haki na heshima, misingi ya dini kama vile usiibe, usiuwe na watu wapendane. Ndiyo hutengeneza jamii yenye amani na ulindano wa haki za kibinadamu Jambo lingine ni pumzi ya akili na utulivu wa moyo, maisha ya na majaribu, masikitiko na huzuni Dini inatoa tiba ya kiroho inayo shindikana na sayansi Inampa mtu matumaini, yani wakati ambapo ama wakati mambo yanapo shindikana kibinadamu imani inampa mtu nguvu ya kusubiri siku bora. Jambo lingine ni kupumzika na Mungu, ibada ya maombi husaidia mtu kuepuka mambo mengi kukabiliana na wasiwasi na kupata utulivu wa moyo Basi mtu wa dini mara nyingi. Hana hofu ya kufa kwa sababu anamini Kuna maisha baada ya hapa Jambu lingine ni ustawi na utu Dini inafundisha kuwa sisi wote ni viumbe vya Mungu. Hivyo hakuna mtu ambaye ni bora kuliko mtu mwingine kwa rangi au utajiri. Hili huleta upendo, huruma na kusaidiana katika jamii ni dini inayofufanya tuwe binadamu wenye hisia za watu wengine. Kwa hivyo jambo muhimu zaidi na dini sio tu kuenda ibada au kusoma maandiko Bali ni kujenga tabia njema na kupata nguvu ya ndani ya kukabili maisha. Mtu asiye na msingi wa dini. Basi huenda akikosa gogo la kushikilia wakati zoruba za maisha zinapo piga.

Basi hapa jambo la kwanza ni kuwanaweza kueleza lengo la mkutano Nisiende kwenye mkutano bila kujua kilicho letwa mezani Unafa ujuulize ya kwamba ni mkutano wa kutoa tarifa J ni mkutano wa kufunya maamuzi ama J ni mkutano wa kuashauriana Basi kujua hili litakusaidia kujipanga wewe kama mchangiaji au kama msikilizaji na jambo la pili pia ni pitia ratiba ama kupitia ratiba na nyeraka. Sitegemee utakayosikia ndipo utakapo elewa. Soma agenda. Soma ratiba. Angalia orotha ya mambo yatakayo zungumziwa ili uweze kufuata mwelekeo. Soma nyeraka pia. Kiwa ulitumiwa faili ripoti au takwimu kabla ya mkutano basi soma vizuri Hili ama hii itakuokoa aibu ya kuliza suali ambalo jibulake tayari liko kwenye karatasi uliopewa Jambo la tatu ni kuanda hoja zangu na maoni Sikai kimia mkutano ni sehemu ya kuchangia kwa hivo mtu anapaswa kwandika mawazo kama unamauni fulani au mapendekezo ya vike kwenye karatasi ndogo kabla ya kuenda na pia kuandaa data kama utadai kitu hakikisha unashahidi au takwizi za kuthibitisha Usiangalie tu maneno leta ukweli Jambo lanneni kuandaa maswali maswali mtu anayejulikana ni ye anayuliza maswali mazuri Kwa hivyo mtu wanafua kuyandika orothe ya maswali mambo ya takayo jitokeza muanzo wa mkutano maramingi huondoa hoja uliwakua nawe basi andika maswali unayawataka kuyawuliza kuhusu sehemuzi sizo wazi. Jambo lingine ni kuandaa nyaraka zako za kuleta. Ikiwa we ndiye utakayonesha kitu ama utakayo wanyesha watu kitu hakikisha teknolojia inafanya kazi jambo la kwanza. Kwevo jaribu na uone kama vyote vinafanya kazi jambu lapili luandaye maelekezo yako Usiende na vitu ambavo viko kichuani peke andika maelezo yako kwenye kitabu ili usitepe tepe mbele ya watu na jambo lingine ni uwaze kujiandaa kiroho na kimadili mkutano pia ni mchezo wakili na mahusiano kwevo unafua ufike mapema jambu lakuanza ili usichelewe kwenye mkutano kufika mapema kuna kupa nafasi ya kupumzika, kuwasalimia wengine na kujiandaa kima wazo nguvu ya msimamo pia jiandai kusikiliza maoni tofauti na kukubali kukataliwa bila hasira Jambu lingine ni weka vifavya kusaidia chombo cha kumbukumbu ni kitu muhimu sana kwa hivyo weka kitabu na kalamu tayari kwa ajili ya kuandika maelekezo muhimu Una mazingira pia kama ni mkutano wa mtandaoni hakikisha kamera yako inafanya kazi na interneti imara panga mahali pa utulivu pa sipo kelele za nyuma. Na kujianda kwa mkutano kunamanisha juwa unachotaka kusema, juwa unachotakiwa kusikiliza na fika ukiwa tayari kuchangia. Kwa maana mkutano unaojianda vizuri hupunguza muda wa kupoteza na huleta matokeo chanya.

Mimi ninapoulizwa ambacho ninapendelea kusoma ni either ni labda kusoma gazeti au habari mtandaoni, napendelea kuziangalia habari mtandaoni na jambo la kwanza ni nini ama ni mbona ninapenda kusoma habari ama kuzisikiliza habari mtandaoni habari ya mtandaoni huwa imehifadhiwa vizuri ama huwa imepangwa vyema Unaelezwa kwa kina ama kwa uwazi, Jambo lilivyo tokea, lini lililo tokea na jinsi lilivyo tokea ama pia suluhu ya jambo hilo. Kwa hivyo habari mtandaoni inakufungua akili na unaweza kuelewa kwa urahisi bila kusoma mahali popote kwa maana inanakiliwa na mtu binafsi ama mtu mwingine ndiye ambaye anakunakilia kazi hiyo ama habari hiyo Jambo la pili ni kwamba mtu hawezi choka. Yaani unatulia umeketi pale kwenye kiti chako baada ya kazi, unatulia na habari zinaweza kusomwa. Habari pia mtandaoni huweza kuenea haraka kuliko pale gazetini Kwa hivo unapoisoma am gazeti ni kazi ambayo ilichapishwa siku iliopita Bali habari ni habari ambazo zimetokea hapo hapo na pia inaeza kuwa ni habari za hivi punde ambazo zimetolewa hapo hapo Bali magazeti hayawezi kuchapishwa kila saa, kwa hivyo habari hizi unaweza kuzipata kwa haraka Kwanza mitandao kama vile Instagram na YouTube ama TikTok hii ni mitandao ambayo imeletwa na watu ili mawasiliano ama ili habari ziweze kuenezwa kwa haraka. Basi tunaondoka katika siku ama nyakati za kusoma gazeti na sisi wote tunaingia katika nyakati za habari za mitandaoni Kwa hivyo sisi wote tunapaswa kuwa tunaweza kuzisikiliza ama kuziangalia habari mitandaoni ili tuwe na ufahamu zaidi waa habari zinazofanyika ama mambo yanayofanyika katika ulimwengu huu.

Kofia ni nguo ambayo inavaliwa kichwani jambo la kwanza inavaliwa ili iweze kuizuia mtu ama uso wa mtu kuchomwa na jua. Maramingi tunapata watu wanavako fia wakati wa kiangazi na sababu ya watu kuvaa kofia wakati wa kiangazi ni sababu zipi ni kwa sababu hawataki kuchomeka kwenye nyuso zao. Ambazo labda wamezipaka madoido ama wamezi paka mafuta vizuri Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linafanya ama sababu ya kwanza ya mtu kuvaa kofia ni kujikinga kutokana na jua kali ama ina kiangazi kikali Napenda kuvaa kofia pia kwa sababu inaambatanisha na nguo ambazo mtu anazozivaa tuseme umevalia tishati ya rangi ya samawati Kisha uivalia kofia ya rangi ya samawati pia Basi pale unaweza kuwa umevaa ambazo zinapendeza kwa macho ya binadamu na mtu anapokuangalia basi anaweza kukutamani kwa maana nguo zako zinaweza kukaa vizuri Kofia pia husaidia mtu wakati wa baridi Wakati kichwa chako chaskia baridi ukiivalia kofia basi pale unaweza kuhisi joto ama inaweza kuhifadhi joto ya mwili na hapo basi huwezi kuihisi baridi ama kuingiza baridi kutokana na sehemu yoyote ya kichwa Jambo lingine linalo nifurahisha na kofia ni kwamba inakusaidia kujificha wakati hutaki watu wengi wakuone Unaezaivaa kofia yako vizuri na pindi tu unapoivaa vizuri Unapoiteremusha mpaka pale kwenye macho Hakuna mtu ambaye anaweza kukujua ama kujua wa kwamba ni wewa unapita kwa hivo Kofia ni nguo ambayo ni muhimu sana hata kama ingawa watu hawaipendi sana. Kofia ni nguo ama ni vazi ambalo ni muhimu sana kwenye maisha ya mtu kwani lina manufaa mengi ama linasaidia mtu kwa mambo kadhalika.

Basi mimi sana sana napenda kunywa chai. Chai ni kitu ambacho ni muhimu kwenye maisha ya binadamu na chai ni kitu ambacho kinasaidia sana kwenye maisha ya binadamu. Basi naweza kuwapa hatua na ambazo mimi huzichukua wakati ni nataka kuanda cha yangu na jambo la kwanza ni kuwa mimi na yachemusha maji pale ambayo ni meyapima kulingana na kiasi ambacho nataka cha yangu iwe maji yanapo chemka basi naweza kutia maziwa pale ndani na naweza kukoroga ili yaweze kusikizana vizuri maji yale na maziwa Basi nayaacha maziwa yale pamoja na maji yachemke kabisa na yaka kwenye moto na nayacha ya chemuke kabisa Baada ya hapo naeza kuyatia majani pale majani chai na pia naeza kukooga pale ili majani chai yale ya weze kusambazika vizuri kwenye chai ile Basi chai hiyo ni napo ongeza majani chai yale basi imetosha na chai hiyo unaweza sasa ukangoja itulie na kuichunga kwenye kikombe chako na kuandaa kwenye kikombe chako chai huweza kukaliwa ama ikaliwa pamoja na mandazi, chapati ama kiungo chochote ambacho kineza saidiana na chai na chai sana sana napenda kuinywa nikiwa kwangu kwa maana naweza ama ninauwezo wa kujipikia na ninauwezo wakujua vitu ambavyo ama viungo ambavyo vimewe kwa pale ndani. Na baada ya kunywa chai mtu anasikia kwamba mwili umetulia mwili umerudisha nguvu na mtu amesikia vizuri. Mtu anapukosa kunywa chai hata kwa siku moja na umezoea kunywa chai yako kila siku Basi unapata shida kathalika kama shida za kuumwa na kichwa kwa hivo unafaa kuzo kama ushaanza kuzoea kunywa chai basi endelea kuinywa kabisa na usiache.

Kwa kawaida binadamu anapaswa kukuwa na masa ambayo anaweza kulala na masa ambayo yamepewa na daktari ama wahudumu wa metushauri ni masa saba hadi masa nane. Na masaa hayo unafaa kuyatumia kujiekelea ama kujitandaza pale kitandani ukaweze kuzituliza fikra zako, ukaweze kutuliza mwili wako kwa masaa hayo ili unapuwa muka basi mwili wako ukue umerudisha nguvu ambayo ulikua umeitumia siku ya hapo awali. Masaa ambayo mimi huweza kulala kwa siku ni masaa saba Basi na ujaribu ipasana vio ama iweze kanavio ipasavio ili niweze kulala masaa hayo saba na ili mwili wangu uweze kupata pumziko ambalo nila kutosha Kwa maana kazi na ambayo ninafanya ni kazi ya sulubu kwa hivo inahitaji usingizi mwema ama inahitaji mtu aweze kulala vizuri kwa muda unaofaa ama kwa muda umbau umeafikiana ili kuna poamuka asubui uweze kuwa na nguvu, uweze kuwa imara, uweze kuwa na fikra zingine na uweze kuwa unatarajia mambo mengine ama mambo mengine mengi na mazuri ya siku inayofuta Kwa hivyo mtu anapaswa aweze kulala kwa takriban masaa saba kwa usiku moja ama kwa usiku moja ili aweze kupata usingizi wa kutosha na ili mwili pia uweze kurudisha nguvu ya kutosha kulingana na mambo ambayo umeifanya pale awali ama kulingana na mambo ambayo unaifanya kulingana na juhudi ambazo unatia pale mchana.

Kupanda milima ni shuguli inayojumuisha mchanganyiko wa safari ya kiroho, kimwili na pia kiakili. Siyo tu safari ya kuenda juu na kurudi chini, bali ni tukio lenye manufaa kubwa kwa binadamu na manufaa hayo ni kama jambo la kwanza ni kuboresha afya ya mwili na ushahimivu. Milima na jimbo kazi la asili, yani kupanda milima ni mazoezi ya hali ya juu misuli na mifupa, yani kutumia nguvu kupanda mitelezo huimarisha misuli, miguna nyuma pamoja na kuimarisha mifupa yako Oxijeni huwa nathi juu kwenye milima Hivyo mwili unajilazimisha kufanya kazi kwa bidii. Hii huponya moyo na kupunguza uwezekano wa magonjwa ya moyo na mapafu Jambo la pili ni pumzi mpia na nishati ya kili maisha ya mjini ya najakelele na msongo wa mawazo Lima ni duka kuu la utulivu. Yani pale kuna hewa safi. Hewa juu ya mlima ni safi na isio na chafu na uchafu wa viwandani kuvuta hewa hiu usafisha mapafu na kufanya mwili ujisikie upia Pia kukaa juu ya mlima kuna kurudishia nyumbani kwa asili ukisha achana na simu na gari akili yako hupumzika na kupata nafsi ya amani Jambo lingine ni kujifunza kuvumilia na nguvu ya moyo. Safari ya mlima haiwezi kamwe kuwa rahisi kabisa. Kuna changamoto za mvua, jua, uchovu na hata kukatatamaa. Basi kufika kilele ni kuna hitaji wa amuzi wa kimoyo Unapofanikiwa, unajifunza kuwa unaweza kuvuka changamoto zozote za maisha ikiwa utavumilia na kufika kilelini cha mlima pia kinakupa hisia ya ninaweza ambayo hubaki ndani ya mtu kwa muda mrefu. Jambo lingine ni kupata mtazamo mpia wa maisha. Kilelini mwa mlima mambo yanaonekana tofauti Unapuangalia dunia kutoka juu matatizo yako mandogo yanaonekana hayana umuhimu Unajifunza kuwa dunia ni kubwa na shida zako ni ndogo Basi kutoka mazingira yako ya kawaida na pia kupata mandari ya mpia husisimua ubunifu na kufikiria kwa namna mpia Jambo lingine ni kupumzika na kuonekana, kupanda mlima kwa kawaida hufanywa kwa kundi Basi ushirikiano juu ya mlima Huna meneja na mfanyikazi wachini, kwa hivyo kila mtu ni msaidizi wa mwenzake. Hii hujenga urafiki imara na ushikamano. Pia picha za kileleni wamlima na hadithi za safari ni kumbukumbu ambazo zita kukumbusha kwa maisha yako yote. Kuthibitisha pia uzuri wa siri kupanda milima kuna kupa fursa ya kuona viumbe hai miti na mandhari ambayo huwezi kuyona mjini. Hii inakufanya uihimize asili na kuonelea umuhimu wa kulinda mazingira ili vizazi vijavyo vipate fursa ya kuifurahia pia. Kwa hivyo umuhimu wa kuipanda milima ni kwamba unakuenda juu kwa ajili ya kutafuta ama kutafuta amani yako we mwenyewe na unarudi chini ikio umeja afya, hekima na nguvu mpia ya kuendelea na maisha.

Kuna aina kathaa za mikutano na aina ya kwanza ni mikutano ama ni mikutano wakimkakati. Na hii ni mikutano ya juu inayohusisha viongozi au wadau wakuu. Na lengo la, mkutano huu ni kuangalia wapi kampuni au mradi ulipo na unakwenda wapi siku zijazo. Kwa mfano mkutano kupanga muhuri wa mwaka au kubadilisha mwelekeo wa biashara. Aina nyingine ni mikutano ya kufanya maamuzi. Mikutano hii huituwa wakati kuna kitu kinachohitajika kufanywa umamuzi wa mwisho Basi lengo la mkutano huu kuwa ni kuwa kuchagua chauo moja kati ya chauo nyingi na matokeo ni lazima kiongozi atoe amri ya mwisho ndiyo au la haina ya tatu ya mkutano ni mkutano ya kutoa tarifa Hapa kuna mtu mmoja anazungumza na wengine wanaisikiliza Lengo na mkutano huu nilipi ni kuwapa wafanyikazi habari mpya, maelekezo au mabadiliko. Aina nyingine ya mkutano ni mkutano ya kuboresha na kubadilisha mawazo. Huu ni mkutano wa bongo ambapo sheria za kawaida zinaachwa kidogo. Lengo na mkutano huu ni kutafuta suluhisho la tatizo lisilo na jibu wazi. Kila mtu huruhusiwa kutupa wazo popote hata linalopoonekana nila ajabu ili kupata wazo bora. Aina nyingine ya mkutano ni mkutano ya kufuatilia. Hii ni mkutano ya kila siku au kila wiki inaofanyika kwa kawaida. Na lengo hili ni kujulisha kila moja amefanya nini, anachofanya sasa na pia kama kuna changamoto. Jambo lingine ni mikutano ya mkao mmoja. Huu ni mkutano kati ya meneja na mfanyikazi wake ambayo lengo lake ni kujadili maendeleo ya kazi changamoto za kibinafsi au ushairi. Basi kulingana na mimi mkutano bora zaidi ni mkutano ya kufanya uamuzi kwa sababu ipi mikutano mingi hupoteza muda bila kumaliza kitu mkutano ambao unamalizika na uamuzi mwema na uliowekwa wazi ni bora kwa sababu unahamasisha watu na kulingana na ubunifu basi mkutano wakubadilisha mawazo ndiyo mkutano mwafaka kabisa kwa maana kampuni inahitaji mawazo mapya ili kukua Kwa hivo mkutano ambao watu hawana hofu na wanaleta mbegu mpya za mawazo ni muhimu sana katika kuleta maguzi Hakuna aina moja bora kuliko nyingine kila wakati Lakini mkutano bora zaidi ni ule ambao jambo la kwanza unalengo sahii la pili una ajenda wazi la tatu unamuda maalum na jambo la mwisho ni unamatokeo au maamuzi ambayo yanasaidia.

Mimi hupenda kuoga kwa maji ambayo sio moto sana na maji ambayo sio baridi sana kwa hivyo maji hayo yanajulikana kama maji fufutende. Maji hayo ni maji ambayo yanakusaidia yanapoanguka kwenye mwili wako ama maji hayo yanapokuogesha. Basi unaweza kujihisi mwepesi, unaweza kujihisi kama mtu ambaye anaifanya kazi kwa urahisi ama mtu ambaye amechangamka. Unapooga kwa maji fufutende, unahisi mwili wako umekuwa mwepesi, yaani mwili wako unaweza kusonga kwa haraka. Ile hali unapooga kwa maji baridi, mwili wako unashikana pamoja, unajihisi ya kwamba haujafunguka. Na pia unapooga kwa maji moto zaidi, basi yanaweza yakakuchoma ngozi yako na unaweza kupata jeraha ambalo kupona sio rahisi. Kwa hiyo maji fufutende ni maji ambayo yanaweza himiza watu wengi waweze kuoga nayo. Kwa mana maji haya yanawezesha mtu kuweza kusonga kwa haraka Pia mtu anaweza kuhifadhi muda ama kuzingatia muda wakati yapo pale bafuni huwezi kukaa sana kwa maana maji yale yako katika kiwango ambacho kinastahili ama kiwango ambacho kinafaa Basi huwezi kuwa na shida yoyote wakati unapokuwa ukiyaogea.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti tofauti. Jambo ambalo la kwanza ninapenda kujifunza mambo mapya kutokana na tajriba yangu Wakati mtu anapoishi na watu ama wakati mtu anapofanya kitu kwa muda mrefu basi hapo unaweza kupata tajriba ile experiensi na basi unaweza kuendeleza mambo yako sambamba ama vilivyo Jambo la pili pia ninapenda kujifunza mambo mapya kutokana na watu ambao wanafanya mambo ambayo nayataka kuyafanya. Jambo hili linakuwezesha kuwa mbunifu zaidi na kuweza kufikiria kuhusu mambo mengine ambayo watu wanaifanya ama mambo ambayo unaiiga kutoka kwa watu wengine. Jambo hili linakuwezesha basi kuweza kutofautisha kati ya mambo mabaya, kati ya matendo mabaya na kati ya matendo mazuri. Kwa hivyo mambo mapya waweza kujifunza kwa njia zingine tofauti njia nyingine ni njia ya mtandao. Unaweza bado kuona mambo pale kwenye mtandao wako na kujaribu jambo hilo kwa kulifanya kwa kuwa ni jambo ambalo hujailijaribu pale awali. Kwa hivyo pia unaweza kujiangalilia pale kwenye mtandao na unaweza kuchambua mambo hayo ambayo unayoyapenda ama mambo ambayo unataka kujifunza. Kama vile kupika ukiwa pale kwenye mtandao na uangalie wanaopika ama watu ambao wamezoea kupika pale wapishi wa mikahawa ya kifahari basi unaweza kusoma ama kujifunza mambo mapya sana kutokana nao. Jambo lingine ama mahali ambapo pengine unapojifunza mambo mapya ni kulingana na hadithi za watu Unaposikiliza hadithi ya mtu anaweza kufunza mambo mapya ambayo haukuyajua pale mbeleni. Kwa hivyo pia hadithi za watu zinaweza kusaidia kujifunza mambo mapya.

Kueka malengo kila mwezi ni kama kueka ramani ndogo kabla ya kuanza safari ili kazi ifike mwisho wa mwezi kwa mafanikio unahitaji mpango ulio wazi wa kipimo na una uwezo wa kutekelezwa Basi njia moja ni kuanza na picha kubwa Usianze kwa kuchanganya karatasi, angalia nyuma kuanza rudi kwenye malengo ya mwaka ni nini kilichowekwa mwanzoni mwa mwaka malengo yako ya mwezi yanapaswa kuwa sehemu ndogo ya malengo hayo makubwa ya mwaka Kwa mfano ikiwa lengo lako la mwaka ni kuuza milioni ishirini basi lengo la mwezi unaeza kuwa kuuza milioni mbili jambo la pili ni kutumia kanuni ya smart hizi usiweke malengo ya kawaida weka malengo ambayo yanakaa vizuri malengo mwafaka Iwe wazi usiseme nitafanya kazi nyingi semesha nitatengeneza ripoti za miezi tatu Pia uwe na kitu ya kipimo ya kufikiwa ya umuhimu na pia uzingatie muda Hapa muda wako ni mwezi mzima lakini unaweza kueka tarehe ya kati ya mwezi kwa kazi fulani Jambo la tatu ni vunja malengo katika vitendo vidogo Lengo kubwa linaweza kuatiza mpaka usije kuanza wapi wema usijue kwa kuanza. Kwa hivyo anza orodha ya kazi. Chukua kila lengo kubwa na uvunje vipande vidogo vidogo. Jambo lingine ni panga kipaumbele. Sio kazi zote muhimu kwa kiwango kile kile. Kwa hivyo tumia gundua kazi chache ambazo zitatuletea matokeo makubwa makubwa na zianze zile. Tumia ama andaa orodha yako na weka alama za rangi ili kuangalia mahali ambapo umefika na jambo lingine ni panga mambo yako ya kila wiki usisubiri mwisho wa mwezi uangalie kama umeendelea chukua dakika zako kidogo angalia ulivyo fanya wiki iliopita Julize je ulikamilisha ulivyopanga Ikiwa wapana ni nini kilizuia na jambo la mwisho ni andika na weka mahali pa kuonekana Weka karatasi ya malengo yako hapo kazini ukiweza kuiona kila siku. Weka tarehe maalum pia kwenye kalenda yako ya kompyuta au simu ili kukumbusha siku ambayo unafaa kuwa umetimiza lengo lako. Kueka malengo ya kila mwezi kunahitaji ufafanuzi, ugawaji na ushupavu. Ukifanya hivi basi utakuwa mwisho wa mwezi huna tatizo lolote na unajipiga kifua kwa mafanikio kwa maana umefurahia na bali hujasikitika.

Mchezo wa olimpiki ambao na upenda zaidi ni mchezo wa riadha Mchezo huu hupatikana ama hufanywa mara moja kadri ama kwa miaka mi nne Kwa hivo mchezo huu ni mchezo ambao ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu sana sana watu kutoka nchi yetu ambayo ni nchi ya Kenya watu hujiunga ama watu huenda pale kutekeleza wajibu mmoja tu na ni kushinda medali Kwa hivyo ni napenda kujiangalilia michezo hii ya kiolimpiki kwani ni michezo ambayo husisimua, hufuraisha, inasaidia, inachekesha na bado inamueka mtu katika hali ya kufurahia Kwa maana ninapenda mchezo huu kwa kuwa unasaidia watu kubuni ama kuwa wabunifu na kufungua akili na kuwafurahisha watu kwa pamoja mchezo ambao ulinifurahisha kabisa ni siku na ambayo Kemboi aliweza Mchezaji ambaye anaitwa Kemboi aliweza kutushindia medali kadhaa nchi hii yetu. Na ningependa kueleza wachezaji hawa kadhalika ambao ni wazuri sana katika nchi yetu na ningependa kuwapongeza na kuwambia kwamba wanafanya kazi nzuri sana wakati wa olimpiki basi ni wakati ambao unaleta watu pamoja, wanaweza kukaa kwa pamoja na kujadiliana kwa pamoja, wanaweza kubuni akili zao, wanaweza kubuni maadili, wanaweza kujibuni wao wenyewe na wanaweza kujikuza kwa pamoja.

Kwa kuwa mimi ni mtu ambaye nazipenda picha sana ama ni mimi ni mwanafunzi wa filamu, basi hili ni jambo ambalo linamanisha kuwa mimi hupiga picha mara mingi sana kwa siku moja. Hii ni kusaidia kuboresha ama kuongezea tajriba yangu katika usanii huu wa kupiga picha. Picha ni kitu ambacho kinakusaidia kuwa na kumbukumbu ya kitu ambacho umekiona ama kitu ambacho umekipiga picha sana sana picha ambazo mimi huzipiga ni picha za mazingira na jambo hili waezakuwa unajuliza kwanini mimi napenda kupiga picha mazingira, na sababu ya kwanza ni kuwa mazingira yanavutia mazingira huwa mahali patulivu sana miti yale na maua ambayo yanapendeza huwa yanampa mtu fikra za kutulia, anatuliza mawazo anapokuwa pale akipiga picha. Bado picha zingine na ambazo napenda kuzipiga ni picha za mavazi mavazi kitu ni kitu ambacho sisi wote tunafahamu kwamba ni kitu cha kupendeza kwa hivyo napenda kuyapiga mavazi tofauti ili kukuwa na mawaidha tofauti ama kukuwa na fikra tofauti za mavazi ama kukuwa na options mingi za mavazi ambayo nataka kuyavaa pale mbeleni Kwa hivyo kukuwa na picha mingi ni kukuwa na kumbu kumbu mingi na unaweza kuongeza mawazo yako ama unaweza kuongeza mambo ambayo unayafikiria ama mambo ambayo unayajua. Picha ni muhimu sana pia kwa maisha binadamu Kwa maana inakusaidia kujisajilisha katika serikali picha zako zinahitajika kwenye mambo mengi ya sirikali kwa hivyo picha unapaswa kupiga picha mara mingi kwa siku ili uweze kuwa na varayati ya picha mingi ambazo unaweza kuzianika ama kuziweka pale mtandaoni na ili watu wafurahie.

Kuwa shughulikia wateja siyo tu kuwapatia huduma bali nikujenga mahusiano ya kudumu, kina choweza hata kugeuza mteja kuwa balozi wa kampuni yako mteja anaehugulikia vizuri atarudi tena na ataleta wengine wengi kwahiyo jambo la kwanza ni anza kwa tabasamu na karibu kila mteja anapofika anapaswa kuhisi kuwa amekaribishwa tabasamu ni lugha ya kwanza inayoeleweka duniani kote Inaondoa hofu na kufanya mteja ajisikie akiwa nyumbani Pia salamu za haraka mtazamo chanya mwanzoni unapanga muelekeo wa mazungumzo yote kwebu usimrukie mteja na hoja kabla huja msalimia Jambo lapili nisikiza kwa makini wengi tunapenda kuzungumza kuliko kusikiza Lakini ili kumshghulikia mteja vizuri lazima umsikize Mpe mteja nafasi ya kueleza shida yake au hitajilake bila kukatizwa Usipoke tu maneno bali ueleze pia ama usizikize hisia zake jee amekasirika anashida gani Usipoelewa msingi watatizo basi hautapata suluhisho Jambo la tatu ni jibidiani na amani weka nafsi yako katika viatu vya mteja Ikiwa mteja anapokea huduma mbaya au bidhaa ni potovu Basi eleza kwanjia ya upole Hata kama mteja anaposema maneno makali usimrudishe kwa kasi ama kumuongelesha kwa vibaya fanya kazi kutatua tatizo siyo kushindana na jambo lingine ni weka ujasiri na ujuzi Jibu swali Kuna ujuzi wa bidha au huduma kuwa na ujuzi wa bidhaa au huduma unazoziuza. Ikiwa hujui basi usipotoshe muambie ya kwamba utamuangalia pindi tu unapotatua jambo hilo badala ya kumdanganya. Kasi na usahihi wateja wanapenda huduma inayomu hamaji ama inayofanyo kwa haraka bila kusahau. Jambo lingine ni zaidi zidisha ya walilotaka. Ikiwa amekuja kununuwa simu mpe maelekezo jinsi ya kuitumia vizuri, ikiwa amekuwa hotelini mwelekeze jinsi ya kukula, basi kadhaa utapakotuma nuku au bidha, weka ujumba mdogo wa shukrani, hii ni silaha kubwa ya kurudisha mteja. Wekawazi na kweli usiwaibie ikiwa bidhaa haipo usimuambie ipo ili ya weke pesa alafu umrejeshe Mwambie tu kweli na pendekeza suluhisho lingine Jambo lingine ni jitoe kama mteja Usitumie mitandao aujibu la kimekaniko tu tumia jina lake kutumia jina la mtu wakati wa mazungumzo Unafanya mazungumzo yawe ya kibi nafsi na ya heshima kushughulikia wateja kwa ufasaha kuna hitaji kusikiliza vizuri, kujali hisia zao na kutoa suluhisho sahihi na kuwa mkwheli, basi utaweza kumhudumia mteja vizuri.

Kinywaji ni kipendacho kabisa ni kinywaji kinacho julikana kama sharubati sharubati kwa jina lingine basi ni juisi sharubati yaweza ikatengenezwa kutoka kwa matunda Yaweza ikatengenezwa pia kutoka kwa viungo vingine vya vyakula vingine vya aina kathalika Wakati wakwanza nilipo kunywa, sharubati niliuhisi mwili wangu umepata msisi muko wadamu. Yani mwili wangu ulijihisi upya ni kama nimezaliwa tena. Basi kutokana na siku hiyo nikaweza kujua ya kwamba kinywaji changu ambacho nitakipenda zaidi na ambacho nitakienzi zaidi ni kinywaji siki ingine bali ni sharubati. Na mbona nakipenda kinywaji hiki ni kwa sababu kinywaji hiki maramingi kinakunywiwa wakati kuna joto jingi Yani ni kinywaji ambacho kinasaidia kuutuliza mwili wakati kuna joto mingi Pia kinamanufaa mengi kwa maana vinywaji mingi vya sharubati hutengenezwa kwa matunda Kwa hivyo madini ambayo yanaletwa na matunda ama madini ambayo yanaongezewa na matunda kwenye mwili wa binadamu basi ya naweza kuongezewa kwa mfumo mwingine ambao ni washarubati ambayo imetengenezwa kwa matunda mtu ambaye alinionyesha ama mtu ambaye alinieleza kuhusu kinywaji hiki ni rafiki yangu mmoja ambaye alinipeleka kwa hoteli moja ya kifaahari na basi akaweza kuninunulia kinywaji kile na pindi tu nilipo kionja basi nikaskia ya kwamba ama nikajihisi mwepesi na nikahisi ya kwamba nina paswa kukinywa hiki mara kwa mara ili niweze kutuliza mawazo yangu ili niweze kufikiria kama mtu ama kama binadamu asili na baada ya kunywa basi unaweza kutulia na unaweza pia ata kuupata usingizi mzuri sana kwa maana sharubati hiyo ya ufanya mwili utulie kabisa.

Kusubiri kwa mstari kulingana na mimi ama kwenye foleni, katika umri huu ambao tuko ama katika nyakati hizi ambazo tuko, ninahisi ya kuamba kusubiri kwenye mstari ama kwenye foleni ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Usinipate vibaya ninapo sema hivi, bali, ninataka kueleza mbona ninasema hivi kwamba ninapo subiri kwenye mstari ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Teknolojia ya kisasa imewezesha mbinu mpya ambazo zinasaidia katika kila sekta ya maisha Kwa hivyo sielewi mbona watu kwa sasa hivyo wanapaswa kuwa wanapanga mstari kufanya jambo lolote ilhali teknolojia hakuna jambo ambalo haiwezi kulifanya Kwa hivyo kusubiri kwenye mstari kuna chosha, kuna leta uchovu mwingi wa mwili na mtu anahisi ya kwamba mwili umechoka miguu yameisha nguvu mikono imeisha nguvu mtu anafikiria sana hadi kiwango cha kuumwa wanakichwa, kwa hivyo unaposubiri kwenye mstari Nijambo la kutosha ama la kutisha na la kuchosha sana na wakati mtu anaposubiri kwenye mstari kama huna kitu chochote cha kufanya cha muhimu kama vile kusikiza muziki ama kupiga hadithi ama kuongea kuzungumza na rafiki yako basi unaweza pia ukaweza kukaa kwa ilehali ya upweke na unaweza kukaa pekeyako na kufikiria mambo mabaya ama mambo ambayo hauifai kuyafikiria Kwa hivyo kusubiri kwenye mstari ni kazi ngumu sana nani jambo ambalo linachosha nani jambo ambalo ninaweza kukueka pale katika hali moja ya kutoendelea ama ya kutosonga mbele kwa muda mrefu hivyo basi inafanya miguu yako hata kiasi cha kwamba ya naezafura na ilhali utaenda hospitalini iliweze kupewa dawa ya kupaka iliiweze kusisimua misuli hiyo ya miguu. Kwa hivyo kusubiri kwenye mstari kulingana na mimi ni jambo ambalo lilo pitwa na wakati na ni jambo ambalo tunafaa tuachane nalo kabisa.

Kazi za nyumbani ni kazi tofauti ama ni kazi mingi sana ama ni kazi ambazo mtu ama kila mtu ambaye anaishi katika nyumba hilo anapaswa kutekeleza wajibu huo ama kuchukua hatua ili kufanya kazi hizo kwa maana kila mtu anajihusisha katika mambo ya nyumba. Basi kazi za nyumbani ni kazi ambazo si sana sana ambazo zimetengewa watu wa kiume ama vijana wa kiume bali zimetengewa vijana wa kike Lakini ni muhimu ya kwamba kijana yoyote wa kiume aweze kusaidia kazi yoyote ya nyumbani kama vile kufyeka, kupalilia mimea, kumwagilia mimea maji ili ama kuwapea mifugo maji ya kunywa na chakula ama kuwafungia pale nje mahali ambapo watakapokula basi hizi ni kazi ambazo mtu anafaa kujihusisha nazo pale nyumbani ili kuwasaidia marafiki zako ama ili kuwasaidia wazazi wako wakati wanakuhitaji.

Michezo ya video ni michezo ambayo ni ya kusisimua na ni michezo ambayo inapendwa na vijana wengi sana wa kiume. Michezo hii ya video ni ya aina mbalimbali na inaweza kuchezwa katika vifaa vya kiteknolojia ama vifaa vya steam mbalimbali kama vile simu ya mkononi ama kompyuta yako ama pia kwenye televisheni. Michezo hii ya video inahusisha watu tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanaweza kucheza didhi ya mwingine wakiwa bado mahaali po tofauti. Michezo hii husaidia kubuni maadili huweza kubuni mtu anachofikiria na inasaidia kufungua mawazo ya mwanadamu kuona vitu kwa mbinu ama kwa njia zingine ambazo mtu hakuwa amezifahamu ama hakuwa ameziona pale mbeleni. Pia kucheza mchezo ya video inakusaidia kufungua akili na kuweza kufikiria vitu kwa haraka Kwa maana michezo hii ama mchezo hii ya video inahitaji mwendo ambao ni wa kasi Kwa hivo unaweza kukua na mchezo ama unaweza kukua na mfumo ambao unasaidia kucheza mchezo hii ya video na ndiposa uweze kucheza video hizi ama michezo hii unaweza kuicheza kwa haraka na kucheza kwa vizuri sana Kwa hivo michezo hii ya video ni michezo wambayo inachezo sana kwa vijana wakiume sana sana mahali wanapoenda kukutana kufurahia pamoja ni vizuri wacheze pamoja ili waishi pamoja kwa amani Kwa maana michezo hii inaleta amani na inawapa vijana ajira mbali mbali kama vile kazi pale kwenye saiba ya kusaidia watu kuweka michezo hii kwenye vifaa vyao vya simu kwa hivo michezo hii ya video ni michezo ambayo ni muhimu sana na ni michezo ambayo ya nasaidia ama ni michezo ambayo inasaidia kubuni maadili na kubuni fikra za vijana wadogo.

Umuhimu wa kucheza michezo ni gani? Umuhimu wa kwanza ni kiafya, huleta mwangaza wa mwili. Yaani hili ni jambo la kwanza wanalopata wachezaji. Na ni ustahimilivu, kucheza michezo ni mazoezi bora. Kusaidia kuimarisha misuli, moyo, mapafu hivyo kupunguza uwezekano wa magonjwa ya sukari, shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo. Bado huondoa uzito, michezo inasaidia kuchoma kalori na kupunguza mafuta mwilini. Hivyo kukueka katika umbo zuri lenye afya. Jambo la pili ni kiroho, nguvu ya akili yaani. Michezo ni shule kubwa ya tabia. Katika michezo unajifunza kuwa hufanikiwi kila wakati. Unajifunza kustahimili, kushindwa, kuinuka na kujaribu tena. Michezo pia inakufundisha kuzingatia lengo moja bila kupotoshwa Kitu ambacho kinatusaidia pia katika kazi za ofisi na masomo kijamii pia michezo inasaidia ushirikiano na ujuzi Unapokuwa unacheza mpira wa miguu au netiboli Unajifunza kushirikiana na wengine Basi unajifunza kuwa si lazima uwe nyota kila siku Wakati mwingine unamsaidia mwenzako michezo pia inaunganisha watu tofauti maskini tajiri wa kristo waislamu Kwa maana uwanjani kila mtu ni sawa umuhimu wa kuitazama michezo hii ni gani ya kwanza ni burudani na pumzi ya moyo Baada ya siku ndefu ya kazi Basi kutazama mechi inakupa nafasi ya kubadilisha mawazo Kicheko au furaha inayopatikana wakati wa timu yako inapofunga inatoa homoni ya furaha ambazo hupunguza mawazo mingi Jambo la pili ni kuwapa ngu na msukumo Unapomuona mchezaji akijitahidi mpaka dakika ya mwisho Unajifunza umuhimu wa kutoa nguvu zote katika kile unachokifanya jambo la tatu ni kuunganishwa na wengine watu wengi hupenda hupendana na kuwasiliana zaidi wakati wa kutazama mchezo mjadala ama kutazama mchezo pamoja na marafiki au familia huleta mazingira ya furaha na mazungumzo bila mivutano hivyo kuimarisha mahusiano jambo lingine ni uchumi na biashara kwa nchi na wafanya biashara kutazama michezo ni biashara kubwa inasaidia kuongeza mapato kupitia tiketi, matangazo na huduma nyingine zinazohusishwa na michezo kwa hivyo kwa jumla kucheza michezo kunakupa afya na tabia njema huku kutazama kunakupa burudani na mskumo iwapo hutacheza nivyema kupenda angalau kutazama ili kuungana na wengine na kupata nafasi ya kupumzisha akili.

Teknolojia ya sauti inamaanisha matumizi, sauti na sauti ya manadamu kuagiza, kuthibiti au kuwasiliana na vifaa vya kielektroniki. Umuhimu wa teknolojia huu ukikuwa kwa kasi siku hadi siku. Umuhimu wa kwanza ni kama urahisi wa kuokoa muda. Badala ya kuchapa maneno kwa kalamu au kwenye kipatakatilishi, unazungumza tu. Hii inarahisisha maisha hasa kwa watu ambao hawapendi kuandika au wanachangamoto za kifundi. Sauti pia inaweza kufanya kitu kwa sekunde tano ambacho kingechukua dakika tano kukiandika. Basi inakupa muda wa kufanya mambo mengine wakati mashine inakusikiliza. Jambo lingine ni uwezo wa kutumia mikono. Teknolojia ya sauti inakuwachia mikono yako bure jambo ambalo ni muhimu sana. Unaweza kuendesha gari na kupokea simu au kuomba ramani kwa kutumia sauti bila kuguza simu. Hii hupunguza ajali za barabarani na pia unaweza kupika kuoshea vyombo au kuoshwa wakati huo huo ukimwarufu ama ukimwarifu ama ukiongelesha sauti. Uso rahisi kwa wote yaani vilelewa na watu vipofu wanaweza ama vilema na watu vipofu wanaweza kutumia kompyuta na simu kwa urahisi mkubwa kwa kuongea tu Badala ya kuandika au kuguza screen watoto ama kwa watu waliostaawi sana ambao hawajui kuandika sauti ndio njia pekee na njia rahisi ya kuwasiliana na teknolojia. Jambo lingine ni kuboresha mawasiliano. Wakati unapozungumza, msikilizaji anaweza kusikia ukali, furaha au dharura kwenye sauti yako. Kwa watu ambao hawajui kuandika vizuri pia, teknolojia hii inawawezesha kuandika barua pepe kwa kuzungumza tu. Jambo lingine ni ufanisi wa katika biashara na ofisi. Madaktari, wanasheria na waandishi wanaweza kuzungumza. Waraka wao na kompyuta inaweza kuiandika yenyewe. Hii inaboresha kazi na kasi ya kazi. Vituo mawasiliano vinatumia teknolojia ya sauti kukagua kile mteja anasema na kumpelekea kwa mtaalamu sahihi bila kupoteza muda. Jambo lingine ni kuboresha ujifunzaji wa lugha. Kwa wasomi wanaotaka kujifunza lugha mpya teknolojia ya sauti ni muhimu sana. Kompyuta inaweza kusikiliza jinsi unavyotamka maneno na kukurekebisha ukisahau. Hii inajisaidia kujifunza kusema lugha kwa usahihi. Umuhimu wa teknolojia ya sauti unatokana na uwezo wake wa kufanya maisha yawe rahisi na salama. Inatuwachia mikono yetu isiwe na mzigo, inatuwezesha kuwasiliana haraka na inafungua milango ya teknolojia kwa kila mtu bila kujari umli na uwezo wa kiufundi.

Saa ni kitu ama ni vazi ama ni kitu ambacho huvaliwa na mtu wakati anavaa mavazi ambayo anataka yavutie ama yakae vizuri. Saa sana sana huvaliwa kwenye mkono wa kushoto na inaweza kuonesha mtu wakati ambayo ni wakati ambao halisi ambao unendelea ama mamba yayoendelea. Mimi huvaa saa na saa mbona mimi huvaa mimi huvaa ili niweze kujua muda ninao chukua kufanya jambo moja hadi lingine na muda ninao tumia kusafiri na muda ni nao tumia kukula Yaani saa inasaidia kudhibiti mwendo wangu ama kuyathibiti masaa yangu na wakati wangu na muda nilio nao katika ama wakati ninafanya jambo lolote Kwa hivyo saa ni kitu muhimu sana na mimi huivalia na nguo ambayo inafanana na saa ile ili ziweze kwambata na ili ziweze kukaa pamoja kama kitu na kingine.

Kwa mara mingi, chakula cha haraka ama vyakula vya haraka ni vyakula ambavyo huweza kupikwa kwa dakika kiasi ama kwa dakika chache tu ni chakula ama vyakula ambavyo vina hitaji labda moto kiasi na muda kiasi zaidi wakupikia. Ninapenda chakula cha haraka na pia nakichukia na nitaanza na mbona na nakipenda. Chakula hiki cha haraka ni chakula ambacho ukihitaji kwa upesi, yani hauna muda mwingi wa kungoja chakula kiive, basi kitaweza kupatikana kwa haraka na kwa urahisi na utaweza kukila. Chakula hiki cha haraka pia hakina ugumu wakati wakula Kwa maana vitu na ambavyo vimepikwa hapo ni vitu ambavyo vinapikika haraka Kwa hivyo vinaweza kufikatafunika kwa upesi na mtu anaweza akakimaliza chakula kile kwa upesi kabisa Chakula cha haraka pia ni kizuri wakati mtu anapokuwa kwenye safari na unahitaji kuchukua kitu chakula haraka ama kwa upesi wakiendelea na safari yako Chakula hiki pia kina madhara yake na madhara ya chakula hiki ni kama madhara yepi shida ya kwanza ama tatizo la kwanza ni kwamba chakula hiki Sio chakula ambacho ni cha kushibisha kabisa Chakula hiki ni cha kushikilia tumbo Ukingoja chakula kingine kizuri ama ukingoja upikiwe chakula cha maana Chakula hiki pia unaweza pata ya kwamba hakijaiva vizuri jina lenyewe laeza kukwambia kwamba ni chakula cha haraka. Kwa hivyo vinaeva kuwa viungo vile ambavyo unafaa kuvipata kutokani na chakula kile. Havijakua tayari kwa maana ni chakula ambacho umekila ama ni chakula ambacho kimetayarishwa kwa haraka. Kwa hivyo chakula hikyo kina madhara na kina uzuri wake. Kwa hivyo ningependa watu watafsiri ama watabasamu na waweze kujua kwamba chakula hiki cha haraka kina manufaa mengi na pia kina shida zake ambazo zinaweza kuletea shida za kimwili.

Kati ya mambo mengi ninayoweza ama mtu ambayo anaweza kujifunza ni mambo kama yafuatayo. Jambo la kwanza kwanini ni jambo zuri la kujifunza ama jambo ambalo ningependa kujifunza kwa hivi karibuni kitu kipya cha kusisimua na chenye tija kubwa ni ujuzi na ujasirimali na biashara mtandaoni. Kwanini hili ni jambo zuri jambo la kwanza ni fursa ya uhuru wa kifedha. Kujifunza jinsi ya kuanza na kusimamisha biashara mtandaoni kunakupa uwezo wa kujitegemea. Badala ya kukaa na subira mshahara wa mwishoni wa mwezi, unapata ujuzi wa kuunda pesa mwenyewe kutoka mahali popote ulipo. Ni hatua ya kutoka kuwa mfanyikazi kwenda kuwa muundaji wa fursa. Jambo la pili ni dunia imekuwa kijiji cha dijitali, biashara za jadi zinaanza nyakati ngumu, lakini biashara mtandaoni zinaendelea kukua. Kujifunza masuala kama ya uuzaji kupitia mitandao ya kijamii na utengenezaji wa maudhui, kunakupa ufunguo wa kufikia soko la wateja bilioni duniani nzima kutoka usingizi wako. Jambo lingine ni ujuzi unaojiendesha Jambo zuri kuhusu ujasirimali mtandaoni ni kwamba hauhitaji degree ya chuo kikuu ili kuwa bora unahitaji tu kuvutiwa, kufanya utafiti na kuanza inahimiza utumie ubunifu wako badala ya kusubiri kuambiwa nini cha Jambo lingine ni ufanisi wa gharama kulinganisha na kufungua duka la barabara biashara mtandaoni ni nafuu sana kujifunza hili kunakuruhusu kuanzisha biashara kwa mtaji mdogo wakati mwingine ukiwa na simu tu na intaneti, hii inatoa nafasi kwa vijana na wate ambao hujaribu bahati zao bila hatari kubwa ya kupoteza pesa nyingi. Jambo lingine ni kutatua matatizo ya jamii ujasirimali sio pesa tu ni kutatua matatizo. Kujifunza hili kunakufundisha kuangalia shida zinazawakabidhi watu wenzako na bado kutoa suluhisho kwa njia ya kisasa. Kwa hivyo kujifunza ujasirimali mtandaoni ni kuekeza kwenye ujuzi wa kizamani. Ni jambo litakalokufanya uwe tayari kwa siku za usoni ambapo utegemezi wa kazi ya ofisini utapungua. Na watu watakaobaki ni wale wanaoujua jinsi ya kujitegemea ama ya kutengeneza fursa zao wenyewe.

Kuanzisha biashara yako sio hatua ya kawaida la maisha. Ni wamuzi wa kimkakati unaobadilisha maisha yako na unayafanya ama ya wengine. Umuhimu wa kuanzisha biashara yako unazidi kukua siku hivi kutokana na mabadiliko ya kiuchumi. Maelezo ni kama gani jambo la kwanza ni mtu anawezo kupata uhuru wa kifedha na kujitegemea Hili ni jambo la msingi zaidi Unapofana kazi na mtu mwingine mapato yako ya mepimwa na vigizo vyake Unapata mshahara ulioamriwa biashara yako inakupa fursa ya kupata kile unachostahili kwa bidi yako wewe menyewe Hakuna kikomo cha mshahara Ukiweza kazi ufaida Hii ni muendo ama huu ni muendo wakuondoka kwenye umasikini na kuingia kwenye uhuru wa kifedha Jambo la pili ni kwa ajiri wengine na kusaidia jamii Kwa kwanzisha biashara hua mumbaji wa ajira Unatumia watu wengine hivyo kuna saidia kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira na kunuia hali ya maisha ya familia zao huu ni mchango mkubwa wa kitaifa Jambo la tatu ni kukuza ubunifu na talanta zako biashara yako ni kujukua lako la kuonyesha nini unachokiweza. Inakuruhusu kutumia mawazo yako, ubunifu wako na njia zako za kutatua shida bila kufuta amri za mtu mwingini. Hili hutofu raha ya ndani ambayo pesa peke yake haitoi. Jambo lingine ni kujenga mfumo wa mali na wekezaji. Mshahara maramingi unatumika kwa matumizi ya kila siku. Ni vingumu kujenga mali kubwa kwa mshahara peke Kwa hivyo biashara ni mashine ya kujenga mali biashara inakukusanya ama inakukusanyia pesa kwa wakati mrefu na biashara inaweza kuuwa, kuangeza dhamani au hata kuridhiwa na watoto wako ni njia peke salama ya kuondokana na mkwaju wa kazi hata ukiisha uzee Amukisha fikia uzee kujifunza na kukua kimaadili pia ni jambo lingine na inakufundisha maadili, nidhamu, uvumilivu na usimamizi wa muda Unajifunza kutangulia hatuwa za hatari na kuamua Ukitofautisha wewe huyu na mtu ambae aliajiriwa basi hamfanani hata kidogo na pia jambo lingine ni kuachana na dirisha la muda Yani ukweli ama biyashara yako ni dhamini yako mwenyewe Ikiweze kana kufanya biashara inayondelea kutakuwa na wasiwasi wakesho itapata wapi kazi Unakuwa na msingi Kwa hivyo umuhimu wa kuanzisha biyashara yako ni kwamba unachukua hatimani ya maisha yako mkono ni mwako ni safari ya kuondoka kuwa mtumu wa mshahara kuenda kuwa bwana wa uchumi wake ni fursa ya kuacha kulia kwa nyumba na mtu mwingine na kujenga nyumba yako wewe mwenyewe.

Miongoni mwa masomo yote ya sayansi, somo linalopendwa na kuvutiwa na wengine, kutokana na upekee wake wa maajabu ama majibu ya kila siku, ni sayansi ya maisha. Watu wengi hata wale wasiopenda hesabu za kufikiza au fikiza au fikizia, huwa na shauku kubwa na sayansi ya maisha kwa sababu inazungumzia moja kwa moja kuhusu wao wenyewe, miili yao, mazingira na viumbe wengine wanaoishi nao. Umuhimu wake ni kwamba inaeleza mimi ni nani. Sayansi hii inafunza juu ya moyo jinsi unapopiga damu na mapafu jinsi yanavyopumua, na kinga mwili jinsi inavyopambana na magonjwa. Kujua kwamba mwili wako unatirilioni za seli zinazofanya kazi kwa pamoja bila wewe kuagiza ni kitu cha kushangaza na kinachovutia kila mtu. Jambo la pili ni ufahamu wa wanyama, wanamimea watu wanashauku kubwa kujua jinsi ya wanyama wanavyofanya jinsi wakipiga mayai, wanaowawinda na jinsi wanavyoishi msituni. Sayansi ya mimea inavutia wengi hasa wakulima kwa kuonyesha jinsi mbegu inavyochipuka na kuwa mmea. Sayansi pia ya chakula na lishe. Watu wanapenda kujua ni chakula gani chenye protini, wapi ama watapikaje vitamini na kwanini chakula fulani ni chafu. Sayansi ya maisha inafunza hili kwa usahihi mkubwa. Bado inasaidia katika utafiti wa kurithi. Sayansi inasadia kutambua kuwa kila kitu tunachokuwa ni cha kirobiolojia kinaondoa uvumi na kuleta ukweli. Jambo lingine ni tiba na dawa. Nguvu za sayansi ya maisha inaonekana zaidi katika kutibu magonjwa watu wanapenda kusikiza habari za chanjo ya uvi au malaria na jinsi dawa zinavyotengenezwa kuokoa maisha. Hii inapa matumaini kwamba magonjwa yanaweza kushindwa sayansi ya maisha ni maarufu kwa sababu haishii darasani Inaishi ndani yetu, tunapokuwa, tunapolala, tunapokula, tunaposisimama. Na somo linalojibu maswali mengi ya kila siku kufanya tuishi duniani kwa hekima na afya.

Wakati mwingi mimi hupenda kutangamana na marafiki zangu wakati tunaenda kukunyua ama kula pamoja. Marafiki zangu ni watu ambao wanapenda kukula sana na ni watu ambao wanapenda kukunyua sana kwa hivyo. Sisi sana wakati tunapatana sisi huwelekea pale kwenye sebule kwanza tunasoma vizuri kwenye maktaba tunavichambua vitabu. Tuna furahishana kwa pamoja Tuna buni maadili na tunaweza kusaidiana kukua moja kwa moja Kisha ya bada ya hayo Tunaelekea pale kwenye hoteli na kuagiza chakula na chakula ambacho tukipendacho zaidi ni chakula ambacho kinajulikana kama sima na nyama Basi unapo kula chakula kile kina kusaidia kukua na msingi mzuri kina kusaidia ama kina saidia mwili wako kueza kujihanda mali pazuri na kuweza kujiweka katika hali ambayo inaeza kusaidia kufumilia kwa masaa mengine mengi sana bila kukula chochote basi baada ya hayo mimi na marafikizangu huweza kuenda moja kwa moja mpaka kucheza video za simu ama video za michezo basi zile video ni kama zile za michezo ya kandanda ambayo huyofurahisha ama huwaleta vijana pamoja Wakati wanawana wale wachezaji wakiukimbiza mpira pale kwenye wanja Kipenga kinacho pulizwa na referee pale na wachezaji kumina moja katika kila upande Wanaza kutafuta mpira ule ili kuibua nani mchizi Mchezaji bora ama ni nani mshindi Kwa hivyo ni vizuri sana kutangamana na marafiki zako ili muweze kuishi kwa amani na ili muweze kuendelea kwa pamoja Kwa maana mkiishi na marafiki zako hapo ndipo unendelea kupata ujuzi mwingi marifa mengi na kupata tajiriba kuhusu mambo ama maswala ambayo ni muhimu katika maisha ya binadamu.

Kwa mara nyingi mimi hupenda ku nunua viatu kwenye duka Mbona ama swali ni swali kuwa mbalo mtu analo jiuliza anapo ona swali hili ni mbona mtu anunuwe viatu kwenye duka Ilihali kuna viatu ambapo vimianikuwa pali ambapo vimetumika inchini za wingereza na viatu ambapo ni vya bei bora viatu vya dukani vinawasaidia wenye viwanda vya huku nchini kwa mana viatu hivi vimetengenezewa humu nchini hiyo ni sababu ya kwanza ku ambayo inafanya mimi niweza kuvinunua viatu vya dukani maali pengine bado naweza nunua viatu ni kwenye duka ama kwenye stoo kubwa pale ambapo unaweza kuvichagua viatu ambavyo unavyopenda na ni vyatu ambavyo havijawahi valiwa pale awali Unajua viatu ambavyo vimetoka pale sokoni ni viatu ambavyo unaezapata kwamba vimevaliwa miaka mingi sana na vimerudishwa pale sokoni ili viweze kuuuzwa tena Ilhali viatu vyadukani ni viatu ambavyo vimetoka kwa kiwanda na vikaletwa tu pale dukani kwa niya moja na ili viweze kuuzwa na ili watu waweze kuvinunuwa na kuvivalia Kwa hivyo viatu mimi hupenda kununuwa viatu mahali kunaduka Kwa maana ni hivi ni viatu ambavyo ni viatu safi ni viatu ambavyo unajua ni nani amevitengeneza na ni viatu ambavyo vitakusaidia wakati wa matembezi viatu ambavyo vitaka kwa muda mrefu bila kuchaka ama bila kuharibika na pia ni viatu ambavyo vina vutia ni viatu ambavyo vinaka vizuri ni viatu ambavyo watu wanapo viona wanafurahia ama wanasema kweli kweli ama kwa kweli viatu hivyo vinanga ama viatu hivyo vinaka vizuri kwa hivyo viatu mimi hupenda kuvinunua viatu kwenye duka kwa maana viatu hivi ni viatu speciali na ni viatu ambavyo vinaka vizuri.

Kuangalia nyota ni shughuli ya kipekee isiyo ya kawaida, bali ni mchanganyiko wa sanaa, sayansi na tiba ya akili. Kuangalia mbingu, sio tu kutazama vivuli vya usiku, bali ni kuunganisha nafsi yako na ulimwengu mkubwa uliopo zaidi ya shughuli za kila siku za kibinadamu. Umuhimu wa kuangalia nyota ni kama upi mara ya kitu cha kwanza ni kupata utulivu wa moyo na nafsi ya. Unapoinuka ama unapoiangalia anga na kuona umbali mkubwa wa nyota shida zako za kila siku huonekana kua ndogo sana Hii hukupa nafasi ya amani na kukupa hisia ya ni kila kitu kita kuwa salama kutoka nje usiku kuna ruhusu pia kupumuwa hewa safi na kutengwa na uchafu wa mijini Pia sayansi ama kuangalia nyota kuna kuseidia kuelimika juu ya sayansi na ubunifu kuangalia nyota kuna kufanya ujiuliza maswali jee huwa ni sayari ama hiyo ni nyota jee umbali wake ni upi sayansi ya anga inakujulisha mambo mengi sana katika nyakati za kale watu walitumia nyota kufuata njia Hata leo kujua jinsi ya kutambua nyota ya kusini ni ujuzi wa zamani unao funza muelekeo lengo la tatu ni kuvunja ukawa wa kijamii ni njia rahisi na ya bure ya kutembea na marafiki au familia Badala ya kuanda sinema au baa, watu wanaweza kwenda mahali pasipo taa wazi na kutazama mbingu pamoja. Anga ya nyota huunda mazingira mazuri ya kubadilisha mawazo, hadithi na hata kufanya maombi bila visingizio vya simu za mkononi. Jambo lingine ni kupata ushuhuda wa uzuri wa mungu. Basi kuona muundo ulivyo kamili wa ulimwengu umbali wa galaksi na jinsi kila kitu kinavyozunguka kwa mpangilio maalum kunafanya utambu kuwa kuna muumba mwenye hekima kubwa Nembo lingine ni kuhamasisha ubunifu basi kuangalia nyota kunafungua akili Unapaona jinsi ulimwengu mkubwa ulivyo akili yako huanza kufikiria mambo makubwa zaidi kuliko ya kawaida la tatizo lako wakati ukiwa kimia ukitembea usiku muhimu wa kuangalia nyota upo katika uwezo wake wa kutuliza roho kuelimisha akili na kukuangazia uzuri wa maisha uliopo zaidi ya dunia hii tulionayo ni mazungumzo baina ya mtu na ulimwengu.